Kwanza kabisa kwenye swali la kufanya kazi peke yangu ama na wengine, kitu muhimu nazingatia sana kufanya kazi peke yangu. Kwa sababu, napofanya kazi peke yangu, nakuwa na umakini na hakuna usumbufu wowote, hakuna mtu anakusumbua kwenye kazi yako. Pia kitu kingine inafanya huwe na huru. Unafanya maamuzi yako peke yako, bila kushauriwa na mtu yeyote kwenye kazi. Pia inakupa ufanisi wa kufanya ile kazi. Unaweza kufanya kazi kwa haraka za hidi, kulingana na kazi yambayo unaifanya. Kwa sababu, wakati uko peke yako, hakuna yeyote anaye kusumbua mawazo, hakuna yeyote anaye kusumbua kukuuliza hivi jinzi ya kufanya hapa. Lakini kuwa peke yako, unakuna uzingati wa hile kazi unafanya. Pia huko na uhuru wa kufanya kazi yako peke yako. Uko na pia ufanisi, unaweza fanya ile kazi kwa haraka, kulingana na ni aina gani ya kazi. Kwa hivyo mimi nazingatia sana kufanya kazi peke yangu.

Mkate ninaupenda zaidi ama kukula ni mkate wa Broadway. Mkate huu kwanza kabisa una umaarufu sana katika nchi yetu ya Kenya. Na pia mkate huu una uzuri wake. Uzuri wa huu mkate kitu cha kwanza ama kwa sababu gani naupenda. Ladha yake huwa tamu na ladha yake ni ya kipekee. Si kama ile mkate mingine. Pia muundo, ama vile ule mkate umeundwa, unavutia na texture yake ni zuri sana, unapo ukula. Pia kwenye ule mkate, unaweza ukula na vifaa tofauti, ama unaweza ukula na vitu tofauti kama vile chai, supu, na pia unaweza ukula kama snack. Kwa hivyo mkate wa Broadways naupenda sana kulingana na umaarufu wake na pia ladha yake na pia muundo wake mzuri na pia unafaa kwa vyakula mingi kwa hivyo mimi kipenzi cha mkate wa Broadways.

Kwenye swali la yale mambo ama kuhusu shughuli ambazo, shughuli zangu za weekendi, kwanza kabisa kwenye wazo la kuanza hapa ni vile naweza kushiriki na ni nini naweza nikafanya jumamosi na jumapili. Kwanza kabisa jumamosi, ni siku ya kufanya usafi, pale chumbani. Ndipo sa siku ya jumapili, niweze kwenda kanisani. Baada ya kutoka kanisani, ndio sasa na jiunga na marafiki. Ndio tuanze tuweze kujua na zahidi na kusherekea kwa pamoja. Ama kupiga gumzo kwa pamoja. Pia naweza nikawa na shughuli mbali mbali. Mbali na hizo za kupatana na marafiki. Mambo ya kawaida ambayo naweza nikafanya siku ya jumamosi na jumapili. Ni kama vile naweza kuwa na chukua muda wangu wa kuangalia movie wa kusikiliza mziki na pia nahitaji sana wa kupumzika. Naweza pia nikawa na pumzika na kufanya mambo mengine na mengi. Kama vile naweza kuwa niko kwenye shugulizangu za mtadaoni. Kwa hivo weekendi siku ya kupumuzika na kutoka koo kuonana na marafiki kucheza na mambo kama hayo.

Kwa upande wangu kulingana na historia nilioisikia, ingawaje sijawahi kuona huo mpira ukichezwa, wakati wa huo mpira kuchezwa, ilikuwa miaka ya zamani kulingana na historia nilio ipata, sina ufahamu sana kulingana na huo mpira wa besiboli, ni mpira ambao kulingana na historia nilisikia ama nili ambiwa. Mpira huo ulikuwa unachezwa pande za marekani. Mpira huo huchezwa na timu mbili. Pia wachezaji wanapiga mpira kwa kibatara na kukimbia wakizunguka vituo viinne kwa hivo hayo ndiyo mambo nilipata kuyasikia kutoka kwa mpira wa baseballi. Na nika sikia tena timu inayofunga point nyingi kwenye huu mpira ama ushindano inashinda na point nyingi. Na katika harakati za kumaliza wanatinukiwa kwa ufahamu wa mchezo huo.

Katika upande wa maendeleo ningependa kuona katika jamii. Katika kwanza mimi katika jamii yao. Ile kitu ningependa kuona ni kila mtu akiwa yuko sawa, kimaisha yuko sawa. Kiafia na maandeleo ya kupata kifedha. Kila mtu amejiweka ako sawa ki mapato. Kila mtu wako sawa anaweza mbuni njia tofauti tofauti za kupata fedha. Pia nipate kila mtu ako sawa. Katika hali ya pande ya kilimo biashara katika jamii iyo ni sekta muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya ambapo ni ndio tegemezi ambayo katika kila familia ama kila jamii watu wana tegemea sana kilimo biashara. Kwa hivyo hayo ndiyo maendeleo ningepata. Ama ningependa kuona katika jamii yetu. Yaani kila mmoja akiwa ametia bidii katika sekta yake na kufanikiwa kwa kile anachokifanya.

Kile kitu ninachopenda zaidi ni kahawa. Kwa sababu katika maandalizi ya kahawa nahitaji tu kuwa na maji ambayo yamechemshwa. Nikachanganya na sukari kidogo. Ama kiasi na kuchukua ile kijiko moja ama inategemea ni wapi kahawa imewekwa. Na kunywa kahawa pia inanipa kuwa na mawazo. Ama inaleta urahisi wa kuitayarisha katika pande yangu. Pia katika utumiaji wa kahawa inakupa ama inarefresh mawazo ya kwangu. Na inanipa pia mwili kusikia uko na nguvu. Na inaondoa pia usingizi. Napenda pia kukunywia katika pahali ambapo ni patulivu, mahali ambapo hakuna kelele na pia kahawa ni mzuri nyakati za baridi ama nyakati asubuhi ama nyakati za jioni jioni sana sana.

Ndiyo, anapenda sana kwenda pwani. Kwa sababu gani, kwanza kabisa pwani kuna sehemu tofautiza kutulia, kuna mambo tofauti ya kufanya pale, kuna hali ya joto, maji ya moko mengi sana, kwahivyo wakati mwingi mtu yuko barini pale, anajivijari kulingana na hali ambapo. Pia pwani unakutana na watu tofauti tofauti. Sababu wengi watalii wanakuja pwani kujiburudisha kule, kujivinjari kule. Wanapenda sana kwenda kule kwa sahabu pia unaenda unakutana ama naenda nakutana na watu tofauti tofauti kutoka nchi mbali mbali ambao wamekujapia kupata ama kusherehekea na kuangalia mazuri ya liyoko kule.

Kwa swala la kuenda hospitali mara ya ngapi kwa mwaka. Kwanza kabisa inategemea ukienda hospitali unaenda kufanya nini. Kama uko mgonjwa sawa, kama haupo mgonjwa. Labda kuenda kuangali hali yako ya kiafya. Lakini wakati kwa swala ya kuenda mara ngapi siwezi nikabaini. Kwa sababu sio kila wakati napata ama naeza enda kule. Kwa sababu ukiwa na afya kama mwanadamu hata ikiwa sawa labda kuangalia tu labda zile ama yale mambo yanaendelea. Ki afya labda kuangalia labda mbinu mpya ambayo imetokea kule. Labda hayo ndiyo mambo yanaweza yaka nini peleka kule. Lakini kwa kujua marangapi ya mwaka hapo kidogo nitashwishwi kwa sababu sio kila wakati mtu unapata ama unakuwa mgonjwa ndio uende hospitali.

Kwa upanda wa kuwasiliana na wafanyekazi wanzangu, kwanza kabisa, kuwasiliana na watu wengine ama wafanyekazi, kwanza kabisa ni lazma utambue kila mmoja, nikipi anapenda na nikipi apendi, pia ni lazima utambue tabia za kila mmoja, pia ni lazima huwe kua unajua, ndiposa ukuweza kuwasilia naa watu vizuri. Saabu mimi napenda kuwasilia nao kwa vizuri na kwa eshima na kwa vielekezo vyao ama pia univizuri pia hata wewe kua mtu wakusikiza. Ndiposa unapaongea pia naoa wakaweze kukusikiliza kile utasema ama kile unaitaji kutoka pande yao.

Tabia gani ya watu ambayo inanichukiza? Kwanza kabisa watu wenye viherehere. Watu ambao hawapendi ama hawambiliki. Watu ambao pia hawapendi kusikiliza wanapopewa maoni ya vitu fulani. Watu ambao pia hawapendi kukosolewa wanapokosa. Izo ni tabia ambazo uwasizipendi kamwe kwa watu. Pia watu ambao upenda sana kuingililia vitu za watu wengine. Izo pia nitabia zingine ambavyo ama ambazo azinipendeza hata kidogo. Kutokana na hali ya kikazi ama kutokana na mahali ulipo. Sio vyema kukaa na watu ama kushirikiana na watu wa aina hiyo kwenye shughuli zako. Za kazi ama shughuli zile mtu unafanya au watu wa aina hiyo wanaweza wakaleta uchovu. Ama wakaleta ubaguzi ama wakaleta shida kwenye kazi ama utengano kwenye kazi mtu anazofanya.

Katika sekta ya kupenda kujaribu vyakula vipya napenda sana. Sababu hili lina nisaidia na pia linafanya nijue ni viungo zipi. Ama vipi zilizo tumika kwenye upishi ama utayarishaji ama utengenzaji wa hicho ama hizo vya vyakula vipya. Na pia inafanya uwe na ujuzi, ama niwe na ujuzi wabkuweza kutambua jinsi gani, ninaweza nikatayarisha chakula kwa njia nyingine. Kwa sababu lazima kama ni kipya pia kiwe na njia nyingine la ama ya kukitengeneza pale unapokipika ujue ni kipi unafaa kuweka ama ni kipi haufai ama ni kwa njia gani nafaa kukitengeneza kile chakula kwa hivyo mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya kwanza haswa. Kwa kuvipika ndiposa nikaweze kujua ni njia gani hiki chakula kiliweza kutengenezwa. Ni kutokana na nini hiki chakula kiliweza kubuniwa. Kwa hivyo katika hiyo sekta ya ujaribiaji wa vyakula vipya ninapenda zaidi sababu huwa najifunza mambo tofauti kuhusu utayarishaji na pia ubunifu wa kile chakula kipya.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule ama Sebuleni. Kwa sababu la kwanza chumba hiki nakipenda kwa kuwa ninapo fika kwenye nyumba yangu. Apo ndipo pahali ama ndiyo sehemu ya kwanza ninayo ingia. Na kulingana na umaridadi ulioko ndani hunivutia zaidi kutulia pale na kupumzisha mawazo kwa kuangalia vitu tofauti-tofauti ambazo nimeweza kuziweka pale. Mapambo tofauti tofauti ambayo yako pale. Yananipa pia kumbukumbu ukiona picha ambazo nimezibandika pale. Za kuleta kumbukumbu ya mambo niliyokuwa nafanya zamani na yale ninayoendeleza kwa sasa kwa hivyo inanipa mwonekano mpya. Ama inanionyesha ni muhimu kutia bidii ninapoketi pale nakuona yale niliyopitia na yale yanazidi kufanyika mazuri. Pia ni pahali ambapo kuna vifaa kama vile runinga redio. Kwa hivyo ni mahali ambapo kwa mara nyingi huwa nasikizia muziki wangu. Napata burudani yangu hapo. Kwa hivyo hapo ndipo ama hicho ndicho chumba ninachokipenda. Zaidi pale nyumbani.

Kwenye swali ila kukaribisha ama jinsi nawakaribisha wafanyakazi wapya kwenye shughuli ama kwenye sekta ya kikazi kwanza kabisa. Katika njia kukaribishaaje ama kukaribisha mtu mgeni kwenye kazi kwanza ni kujuana ama kujuliana hali kujuana kimajina na wakajitambulisha kwanza, na jitambulisha jina ya kampuni na tunajitambulisha sisi kama wafanyakazi ndipo sasa tukaweze kufahamiana na kujuana tunapoanza kazi pia kupitisha uyo mfanyakazi mpya kwenye ratiba ya kikazi ndipo sasa akaweza kujua, nini hufanyika pale, kumuonesha sehemu mbalimbali ama kumuonyesha kila kona ya ama kila nafasi ya kampuni ama kila sekta ya kampuni ambayo tunafanya kazi pia namsaidia kwa kuelewa sheria za iyo kampuni ndiposa akaweze kuzizingatia. Pia namupa mawaidha ama namtia moyo na kumwambia jinsi ya kufanya kazi jinsi ya kukabidhiana na wafanyakazi wengine. Jinsi ya kukaa na watu wengine pale kazi ni kwa hiyo ndiyo mambo ambayo naweza kufanyia. Ama yale mambo nafanyia mfanyakazi mpya kwenye shughuli za kikazi. Kwa hivyo.

Mambo muhimu ama vitu muhimu ambazo napenda sana kuzungumzia ama kufanya na marafiki zangu ama wangu. Moja na kwanza kabisa ni kupiga story, kuongea kuhusu mambo ya maisha, kujadiliana kuhusu jinsi tutakavyoishi. Pia kula kwa pamoja napokutano na marafiki zangu napenda sana kula kwa pamoja. Pia kujumuika na chakula ama kula kwa pamoja. Pia kutembelea ama kutembea kufanya shughuli za pamoja, tukiwa tumetembeleana tunafanya shughuli kwa pamoja. Kuna pia kujisikia huru na raha nikiona marafiki zangu huwa najisikia niko huru kabisa. Na huwa inanipa furaha sana. Vile ni pia tunaenda masehemu za burudani kwa pamoja kama vile kuangalia muziki, sinema na michezo na pia kujadiliana ama kuongea kuhusu mipango ya baadae. Na pia matukio ya hiyo siku.

Jinzi ya kuandaa ripoti za kazi na nivipi. Kwanza kabisa katika kuandaa napanga mawazo na pia naandika pointi kuu baada ya kupanga mawazo ngine natafuta taarifa ama napata data muhimu katika kutafuta taarifa kupata yale mambo muhimu ambayo yanayohitajika kwenye ripoti. Pia naandika kwa wazi ama kwa kutumia lugha rahisi ambayo kila mmoja anaweza akaishika ingine pia nafanya urekebishaji katika makafuta yenye kwa hiyo ripoti. Ndiposa niki wasilisha ikuwe iko sawa na haina makosa yoyote. Pia katika kuandika ripoti, kuna umuhimu wake kwenye kuandika ripoti kwa sababu inawasilisha taarifa ama inawasilisha data kwa wengine. Pia katika kuandika taarifa hakuna kurekodi ama kuandika matokeo ya kazi ambayo naifanya pia kuna kupanga mipango ambayo inasaidia katika mipango ya baadaye. Ngine pia ni kuwajibika ama inawajibisha watu kwa kazi zao ama inaniwajibisha kwa kazi zangu.

Jinzi na vioifadhi data zangu. Kwanza kabisa, kuna jia tofauti za kuifadhi data. Kama vile kutumia folder aMa kuifadhi data kwenye folder malumu. Pia kuna kutumia cloud na ifadhi kwenye uduma za wingu. Pia kuna kufanya kitu inaitua ifadhi na colors ingine. Pia kuna kulinda data kwa password. Pia kuna umuimu wakuifathi data kwenye haya mambo nilioyataja kwa sababu kuna kuepuka kupoteza. Inafanya ulinde data zangu, inafanya nilinde data zangu, zisije zikapotea. Kwa sana sana huwa nazifathi kwenye backup kwa sababu inafanya data zisipotea na pia kupata tarifa kwa urahisi na usalama nalinda data dhidi ya wengine pia kwa sababu unapozieka pale hakuna yeyote anayeweza kuzifikia data na pia inashirikisha ama inashirikiana na wengine kwa urahisi.

Vitu ambazo ama kitu ambacho nafanya mara nyingi wikendi, kwanza kabisa ni kufanya usafi kwenye chumba changu, pia kufanya usafi wa mavazi yangu, pia kuwatembelea marafiki. Na baada ya hiyo, ninapofika chumbani napenda sana kuangalia 'movie' za zamani ili kujifunza historia na kujifunza kuhusu utamaduni. Ama tamanduni za kihistoria za kitambo. Pia inanisaidia kupata ama kupata msukumo wa ajili ya kazi au maisha. Kufurahia na kupumzisha akili na pia kulinganisha 'movie' za kisasa na za zamani ili nikaweze kutambua ni kipi kipya ambacho kimegundulika ama ni kipi ambacho ni cha zamani na kinazidi kutumika.

Katika sekta mfereji wa tv ninaoufuata sana. Kwanza kabisa ni kituo cha habari cha qatar. Kinacho, ambacho ni kituo ambacho kinafuatiliwa sana duniani hasa kwa habari za kisasa na pia habari za kiuchumi. Pia kuna kituo kingine cha CNN. Kituo cha habari cha Marekani ambacho kinafuatiliwa sana duniani hasa kwa habari za kisiasa na pia kwa habari pia za kisiasa na pia za kiuchumi. Pia kuna kituo kingine ambacho ni cha BBC ambacho pia napenda kukifuata sana kwa habari za uingereza. Na kinacho fuatiliwa sana duniani hasa pia kwa habari za kisiasa na habari za kiuchumi. Na kituo hiki cha habari hizi ama vituo hivi vya TV Vina habari za kisiasa na kiuchumi. Zinazovutia sana kwa kutazama. Pia ziko na burudani. Na programu za burudani kama vile filamu, michezo na vipindi kama vile DSTV ambacho ni kituo pia napenda sana kufuatilia Afrika kusini, kinachofuatiliwa sana na watu wengi katika nchi. Kwa sababu ya na mwafrika kwa sababu ya maonyesho ya mipira na hizo vitu. Katika upande wa ufikiaji, vituo hivi vya tv vinaweza kufikia kwa njia ya satellite na cable. Na pia kwa njia ya mtandao kwa hivo. Napenda sana kufuatilia hivi vituo kwa kupeana ama kwa kutoa habari zao kama habari za dunia mzima. Hazilengi tu eneo moja lakini zinalenga dunia mzima ama dunia yote.